Sera muhimu zaidi ya kampuni, nayo yawana ni serikali ya heshma, uwazi na usawo kwa fanyi kazi wete. Sera kama hizi, zina himiza mawasiliano wazi, malengo wazi na mazingira ya kazi yenye mshikamano. Zaidi ya hapo, sera zina linda usalama, afya na mandeleo ya ufanyi kazi. Pamuja na kudumisha wajibikaji na madili kazini ni muhimu sana. Kekifupi, sera nzuri ya kampuni ni le nayo linda mazingira salama ya heshma, yenye uwazi na nayo himiza maendeleo.